Nina kumbukumbu moja ya kutisha na kumbuka siku moja nilipotea njiani usiku nikirudi nyumbani. Simu ilikua imezima na eneo halikuwa na watu. Giza lilikuwa kali na kila sauti ndogo ilinifanya nitetemeke. Nilihisi hofu kubwa lakini nilijitahidi kutulia. Nikatafuta msaada wa kuuliza nyumba moja iliyokuwa na mwanga. Mwishowe nilipata msaada na nikarudi nyumbani salama.

Wakati umeme unapokatika, mimi hujaribu kubaki mtulivu kwanza na washa torch au kutumia mwanga wa simu alafu nahakikisha vifaa vimezimwa ili visiharibike umeme ukirudi. Mara nyingine nasoma kitabu nasikiliza radio au kuzungumza na watu wa nyumbani. Kama ni usiku na lala mapema. Tukio hilo hunizaidia kukumuzika na kutumia muda bila kutegemea sana umeme.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Napenda sana kupiga gitaa kwa sababu hunipa motisha ya kujiendeleza na kumpumzika mawazo. Nikicheza nahisi utulivu na furaha. Kisa ni nakucheza nyimbo ni nazo zipenda. Hata kama si mtaalamu, muziki hunisaidia kuondoa msango wa mawazo na kunipa motisha.

Chakula ninachopenda kula jioni ni wali na maharage au wali na nyama. Kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri bila kunifanya nijisikie mzito sana na hunishibisha. Pia napenda chakula cha jioni kiwe chepesi lakini chenye nguvu ya kutosha ili nipumzike vizuri sana.

Kwa siku natumia muda wa kati ya masaa mawili hadi masaa manne mtandaoni. Mda mwingi huwa ni kwa mawasiliano kusoma taarifa na kujifunza vitu vipya. Huwa najitahidi kusawazisha mda wa mtandaoni na shughuli nyingine za kila siku.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu nawaheshimu nasikiliza ushauri wao na kujitahidi kuwasaidia pale ninapoweza. Mara nyingi tunazungumza wananipa ushauri kuhusu maisha na hilo hunipa mwelekeo na amani ya moyo.

Somo nililopenda shuleni ni hisabati. Nilipenda kwa sababu linanifunza kutatua matatizo hatua kwa hatua na kunifanya nifikiri kwa utaratibu. Pia kufanikisha hesabu hunipa furaha kujiamini na motisha ya kujifunza mambo mapya. Hisabati pia huniwezesha kuelewa mambo ya kila siku vizuri zaidi. Si tu darasani.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa kukaa na familia na marafiki, kula chakula kizuri na kushiriki sherehe au matukio maalum yanayofanyika siku hiyo. Mara nyingi, tunapamba nyumba kidogo, kuimba au kucheza michezo na kushirikiana kwa furaha. Hii hunifanya nijisike karibu na wapendwa wangu na kuunda kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Nilifurahia sana nafasi hiyo kwa sababu ilikuwa na mziki mzuri. Watu wakiwa nafuraha na hali ya sherehe. Ilinipa nafasi ya kupumzika, kuzungumza na marafiki na kuhisi nguvu ya mziki kuinganisha watu pamoja.

Mahali pa ki historia ningependa kutembelea ni pyramids za misiri. Ningependa kujionea kwa macho usanifu wake waajabu. Kujifunza historia ya wamisri wakale na kuelewa maisha yao ya zamani. Nafikiri ni sehemu inayo fundisha mengi kuhusu ubunifu na ustaarabu wa binadamu.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima, kushirikiana kikamilifu katika kazi na kusaidiana pale inapohitajika. Pia hufuatilia ushawishi mzuri kusikiliza mawazo yao na kusherehekea mafanikio pamoja. Hii inasaidia kuunda mazingira ya kazi yenye amani na uhusiano wakirafiki.

Mziki ni nayo usikileza mara nyingi ni mziki wa R&B na bongo. Unapenda nyimbo ambazo zina melodiki nzuri, zinanifanya nijisikia vizuri na kunipa hisia za furaha na au utulivu. Pia napenda kusikileza bazi ya nyimbo za kienyeji kusababu zinanifahamisha kuhusu utamaduni na hadithi za watu wengine.

Majira ninayoyapenda ni majira ya baridi ya wastani. Napenda wakati hali ya hewa si ya joto kali wala baridi sana kwa sababu nahisi utulivu na nguvu ya kufanya kazi zangu vizuri. Pia napenda kuvaa nguo za kustarehesha na kufurahia chai au kahawa wakati wa hali hiyo ya hewa.

Napenda chai kuliko kahawa, chai hunipa utulivu inanifanya nijisikie vizuri asubuhi au jioni, na inafurahia zaidi nikiwa napumzika au nikizungumza na watu wa karibu, pia inanifanya niwe makini kwa siku.

Somo la kisayansi mimi hulipenda ni biolojia. Nilipenda kwa sababu lilinanifunza kuhusu mwili wa binadamu wanyama mmea na jinsi viumbe vinavyoshirikiana na mazingira yao. Pia linanifundisha kuheshimu maisha na kuelewa vizuri dunia tunayoishi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi napanga ratiba yangu mapema kugawa kazi sehemu ndogo ndogo na kuepuka usumbufu. Pia ninahakikisha napima maendeleo yangu kila wakati na kuzingatia muda. Ili kila hatua inafanywa kwa ufanisi. Hii hunisaidia kumaliza kazi bila haraka au msongo wa mawazo.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda Zanzibar. Ningependa kupumzika ufukweni, kuogelea kwenye maji ya bahari yenye rangi ya samawati na kufurahia upepo mwanana. Pia ningependa kutembelea mji wa kale, kujifunza historia yake, kula vyakula vya asili na kusikiliza muziki wa pwani jioni. Likizo hiyo ingenipa amani, furaha na kumbukumbu nzuri.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza mawazo ya kila mtu, kushirikiana katika kufanikisha malengo ya pamoja na kutoa msaada pale inapohitajika. Pia huunda mazingira ya heshima na metisha, napenda kusherehekea mafanikio ya kila mshiriki na kushirikiana kushughulikia changamoto bila kuonyesha lawama. Hivyo hunisaidia timu yangu kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha.

Nina shughulikia makosa kazini kwa kukubali makosa yangu kwa uwazi, kuelewa, kilicho sababisha na kufanya hatua za kurekebisha. Pia hujufunza kutokana na makosa hayo ili kuepoka kurudia tena. Mara nyingine husaidia pia wenzangu kushughulikia changamoto kwa njia yenye hishima na yenye ufanisi. Hii husaidia kuboresha kazi na kujenga mazingira bora ya kazini.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na mboga wa majani uliokaangwa vizuri. Napenda kwa sababu ni kitamu kinanipa nguvu na ni sehemu ya utamaduni wetu. Pia chakula hiki pia hunifanya nijisikie karibu na familia yetu wakati tunashirikiana chakula pamoja.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia pale ninapohitajika kushiriki shughuli za kijamii na kujitolea katika matukio kama usafi wa mazingira au mikutano ya kijiji. Pia napenda kushauriana na wengine kushirikiana kutatua changamoto na kuhamasisha mashikamano. Kwa kufanya hivyo nahisi nachangia maendeleo ya jamii na kujenga uhusiano mzuri na watu wanaozunguka.

Ndio napenda kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni hunipa utulivu wa mawazo, hewa safi na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kusikiliza sauti za ndege, kuona miti za mazingira ya asili na kuchukua muda kufikiria kwa utulivu. Ni njia nzuri ya kupumzika na kujikaribisha na maumbile.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni nayo ni kuchukua muda kidogo asubuhi kufanya mazoezi ya mwili au kutembea nje. Hii itanifanya ni shati utulivu na mawazo chanya kwa siku mzima. Pia ninaweza kuandika mambo matatu ni nayo ya shukuru leo. Hii hunisaidia kuoana mambo mazuri ya nayo ni kuzunguka na kuniongezea furaha.

Siku ya kawaida, mimi sifui nguo kila siku, bali huwa nafua nguo mara chache kwa wiki, kulingana na haja na idadi ya nguo zilizochakaa. Hii hunisaidia kuokoa muda na maji, huku nikiwa na nguo safi za kutumia kila siku.

Ninaanda ripoti za kazi kwa kupanga kwanza muondo wake kukusanya taarifa muhimu kisha kuandika kwa uwazi na kwa mpangileo mzuri. Bada ya hapo, kufanya uhakika kuhakikisha tarifa zote ni sahihi. Maandiko ni ya kueleweka na hakuna makosa. Mwisho, napakua ripoti hiyo kwa njia ya kitaalumu na kabla ya kuwasilisha.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kukaa na familia na marafiki, kusherehekea kwa furaha na kushirikiana kwenye shughuli za sherehe. Mara nyingi tunapika chakula kizuri, kuimba kucheza na kuangalia manthari ya moto wa kiasili au midundo ya miziki. Pia napenda kutumia muda huo kufikiria malengo yangu mapya na kujiandaa kwa mwaka unaokuja. Naa pia huenda kanisani ili kumshukuru Mungu kwa mwaka mpya aliyotupea.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu kwenye miradi ya pamoja. Napenda kwa sababu inaniruhusu kuutumia ujuzi wangu kushirikiana na wengine na kuona matokea ya kazi yetu yanapofanikishwa. Pia linanipa furaha kuona timu ikishirikiana kwa ufanisi na mafanikio kuonekana wazi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu akili yangu huwa safi kuna utulivu na naweza kupanga shuguli zangu vizuri kabla ya siku kuwa na pilka pilka nyingi. Kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na hunipa muda wa kuchosha wa kufanya mambo bila haraka.

Ninatumia teknolojia ya sauti. Kutumia sauti kufanya utafiti saji, kutumia ujumbe, kuweka vikumbusho na kudhibiti mabadhi ya programu. Teknolojia hii hunirahisishia kazi kuokoa muda na kunifanya. Nifanya mambo mharaka bila kutumia mikono marazote.

Mimi napenda viatu ambavyo ni rahisi vya starehe na vina mwonekano mzuri kwa mfano snikers za kawaida au viatu ya mchezo kwa kutumia kila siku na wakati mwingine viatu vya ngozi inavifaa kwa hafla maalum.

Mimi hupanga majukumu kwa kipaumbele kutumia muda wa ufanisi na kuondoa vikwazo vinavyo fuweza kupoteza muda. Pia hutumia zana za kidigitali na mbinu za kupanga kazi. Hufanya majaribio madogo ya maboresho na hupima matukio ili kuona ni njia gani inayoongeza ufanisi. Kushirikiana na wenzangu pia husaidia kuzalisha matokeo bora kwa haraka na kwa ubora wa zai.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora usimamizi wamuda na uwezo wakushugulikia changamoto. Pia ni muhimu kwa kuwa na uwezo wakushirikiana na wengine kufikiri kwa kina na kutumia teknolojia za ki digitali. Study hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kufanikisha malengo ya timu na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa muda unafaa na bora.

Masomo yangu yalihusiana na mchanganyiko kwa talumu za kijamii sayansi na teknolojia ambayo yamenisaidia kuelewa watu kutatuwa matatizo na kutumia zana za kidigitali kwa ufanisi. Nilijifunza pia kuzingatia maadili nidhamu na mbinu za kujifunza kwa kina. Jambo linalonisaidia katika kazi na maisha ya kila siku. Masomo haya yamenipa msingi mzuri wa ujuzi na mtazamo wa kufanikisha malengo yangu.

Napenda sanaa ya uchoraji na sanaa ya kisasa kwa sababu huonyesha hisia mawazo na ubunifu kwa njia ya kipekee. Uchoraji hunivutia kwa rangi na ujumbe wake huku sanaa ya kisasa hunifanya kufikiri zaidi na kutafsiri maana kwa mtazamo wangu mwenyewe.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala kilicho tulivu safi na chenye mwanga wa asili unayopenya vizuri. Napenda chumba hicho kiwe na rangi za utulivu kama krimu au blue hafifu na nikiwa na nafasi ya kutosha kuhifadhi vitu kitanda cha faraja na eneo dogo la kusoma au kupumzika. Hali hii hunisaidia kupata usingizi mzuri na kurudi nyumbani nikiwa na utulivu na furaha.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi ili nijifunze mapema baadhi ya mambo nitumie fursa zaidi na nina kujitambua vyama hata hivyo ninatwani pia hatua niliofikia sasa kwa sababu huzoefu wa maisha umetupa hekima uvumilivu na mtazamo mpana ninao utumia leo kufanikisha malengo yangu.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu nikiwa na familia au marafiki wa karibu mara nyingi hushiriki chakula kizuri kicheko na mazungumzo ya maana pia hutumia mda kutafakari mwaka uliopita kushukuru kuwa maisha yana afya na kueka malengo mapya ya mwaka unaofuata.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara chache hasa pale ninapokuwa na muda mdogo hata hivyo napendelea kukila kwa kiasi na kuchagua kilicho safi kwa sababu napenda zaidi chakula cha nyumbani chenye afya na lishe bora na yenye inaeza kuniongeza nguvu.

Ninaishi mahali penye utulivu, salama na mazingira safi ambapo kuna miti na anga ya wazi. Eneo hili hufanya maisha ya kilasiku kuwa rahisi. Kunipa nafasi ya kupumzika baada ya shughuli na kuruhusu kushirikiana na jirani kwa urahisi. Pia napenda kuwa karibu na huduma muhimu kama maduka shule na huduma za afya.

Ninapanga kazi zangu kwa kutambua majukumu muhimu kuyaweka kwa kipaumbele na kupanga ratiba ya muda wa kila jambo, pia hutumia kalenda au programu za digitale kufuatilia maendeleo kuandika orozo za kazi na kuhakikisha hakuna jambo linalo pita bila kufanywa Zaidi ya hayo huangalia muda wa mapunziko na kushiguli zisizo za darura ili kazi nzima ifanikishwe kwa ufanisi.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema, kunawa uso na kufanya mazoezi mepesi au kunyoosha mwili. Baada ya hapo hupika au kunywa kinywaji cha asubuhi kama chai au kahawa, kusoma au kupanga majukumu ya siku na kisha kuanza kazi au shughuli za kila siku nikiwa na akili safi na nguvu za kutosha. Utararibu huu hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya au na ufanisi.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za tukio hasa kwa ajili ya tamasha maonyesho ya sanaa au michezo. Hii hufanya niweze kufurahia tukio kwa amani kuwa na uwakika wa kiti changu na kupanga muda wangu vizuri ili kushiriki kikamilifu ila msongamano wa au wasiwasi.

Ndio nimewahi kuona bahari na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana nilifurahia upepo wa pwani sauti ya mawimbi na mandhari ya maji ya blue yanayo panua upepo kutembelea bahari kuna nifanya nijisikie utulivu karibu na asili na kunipa nafasi ya kutafakari kwa ma.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kusikiliza kwa makini, kufikiria kwa utulivu na kutadhmini kama kuna jambo la kujifunza. Hujali kama maoni ni chanya au changamoto, bali huyatumia kama mwongozo wa kuboresha kazi au tabia yangu. Pia huwa na shukrani kwa mtu aliye chukua muda kutoa maoni kwa sababu husaidia kujenga uhusiano bora na kuimarisha ufanisi kazini na wa maisha ya kila siku.

Mara nyingi wikendi mimi ninapumzika kutumia muda na familia au marafiki na kushiriki shughuli za buradani. Hii inaweza kujumuisha kutembea, kusoma au kutazama filamu na kucheza michezo midogo. Ili kurudisha nguvu baada ya siku za kazi na kuanza wiki mpya nikiwa makini na motisha.

Ndiyo, nimewahi kufanya yogurt na uzoefu huwa ulikuwa wakubutia sana. Yoga hunisaidia kupumzika kudumisha mkao bora wa mwili na kumarisha akili na hisia zotulivu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza unyumbulifu wa mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na afya njema.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunisaidia kushirikiana kwa furaha, kuwasiliana kwa urahisi na kuona mawazo yao ya ubunifu. Pia kucheza na watoto hunifanya nijisikia mwenye furaha, kupumzika kia kili na kuenda mahusiano ya karibu na hisia za ukendo na utulivu.

Ndio nimewai kujufunza kupiga guitar na uzoefo huo ulikuwa wakuvutia sana. Kupiga guitar kunanifundisha uvumilivu nidhamu au utaratibu wa mikono na akili. Pia kwa natoa furaha utulivu na njia ya kuonyesha ubunifu kupitia muziki.

Mimi ninalea nywele zangu mara moja au mbili kwa wiki kulingana na hali ya hewa na shughuli ninazozifanya. Ninahakikisha naziosha vizuri nazilainisha kwa mafuta au cream inayofaa na kuzilinda zisiharibike. Utaratibu huu hunisaidia kuweka nywele zikiwa safi zenye afya na kuonekana nadhifu kila wakati.

Napenda kununua vitu vinavyohitajika kila siku kama mavazi, chakula na bidhaa za nyumbani, lakini pia mara nyingine napendelea vitu vya kujiburudisha au vya kuboresha ujuzi wangu kama vitabu vifaa vya teknolojia au bidhaa za sanaa. Hiyo hunisaidia kusawazisha mahitaji kila siku na kufurahia burudani au kujifunza mambo jipya.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao kwa sababu hunipa burudani yenye maana. Hunisaidia kufikiria kwa makini na hunijengea uwezo wa kushirikiana na wengine. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujifunza mbinu mpya kwa furaha.

Napena mazingira ya ushirikiano na hishima, fru seza kujufunza na kuendelezo ujozi pamoja na uwazi wa mazawasiliano ndani ya shirika. Pia ninadamini kuwana juhodi zinazotambulewa na nchango wa kila mtu kudaminiwa. Jambo linalo nipa mutisha ya kufanya kazi kwa bidi na kuwa malengo ya pamoja.

Ndio, napenda muziki wa jadi kwa sababu unaakisi utamaduni, historia na hisia za zamani, hunipa utulivu, hunikumbusha mizizi ya jamii, na hunisaidia kuthamini uridhi wa kitamaduni pamoja na midundo na ala za muasili.

Ndiyo, napenda kuzungusa kuhuso si hasa lakini kwa anjia ya heshima na yenye kufikiri. Mazungumza ya kisiasa unisaidia kuwelewa mtazama wa wengine kujufunza kuhusu sera na maumuzi na kuangeza umofahamu wajomi na dunia. Hata hibyo napendelea kuzungumza kwa utulivu ili kuekuka migangano isio ya lazima.

Ndiyo, napenda kuvaaa kofia hasa wakati wa jua kali au baridi. Kufia husaidia kulinda uso na nywele, kuongeza mtindo wa mavazi na kutoa furaja kidogo kulingana na hali ya hewa. Pia ni kipengele kidogo cha mtindo ambacho hufanya nionekane vizuri na nijisikie huru.

Ninasashisha vifaa vyangu mara kwa mara angalau mara moja kwa mwezi au mara tu inapo hitajika kutokana na programu mpya au matengenezo hiyo husaidia kuhakikisha vifaa vinafanya kazi kwa ufanisi vina usalama wa taarifa na kunisaidia kuepuka matatizo yanayoweza kusababisha ucheleweshaji wa kazi.

Ndiyo na hifazi ibitu vya zamani kwa kama feda nyaraka muhemu na vifabia kidijiti Hufanywa kwa kutumia sandoku la usalama, nyaraka zilizo na kumbu kumbu au zana za kidijuti, zilizo na nenosiri au mfuma wa salama wa vidole Ili kuhakikisha havi patikani kwa urahisi na viinabaki salamu.

Chakula cha kigeni hii chenye nimejaribu ni kama vile sushi ya kijapani pasta ya kiitiliano na chako za kimeksiko. Kuonja vyakula hivyo kulinifundisha ladha na utamaduni mpya, kunipanua mtazamo wa chakula na kunifanya nijisike msisimuko na furaha katika kujaribu kitu kipya.

Kwasasa sina mnyama wa kufugwa lakini ningependa kufuga mbwa. Napenda mbwa kwasababu ni waaminifu, wana urafiki na wanaweza kuwa walezi wazuri. Pia mbwa hunisaidia kufanya mazoezi kama kutembea kupunguza msongo wa mawazo na huleta huraha kubwa.

Ndio napenda mvua hasa mvua ya wastani hunipa utulivu ufanya mazingira yawe safi na yenye baridi na hunifanya nijisikia nikiawa nimepumzika pia napenda sauti ya machone ya mvua kwa sababu hunizaidia kutafakari na kupunguza mawazo.

nInashugulikia tatizo kazini kwa kuchambua kwa utulivu, kuelewa chanzo chake na kutafuta suluhisho la hicho kitendo. Kwanza husikiliza maoni ya wote walio guswa, kisha hupanga hatua ndogo ndogo za kutatua tatizo na mara nyingi hujaribu njia mbadala ili kuhakikisha matokea bora. Haidha hufuata ushirikiano na mawasiliano wazi ili tatizo lisizidi au kuiba migongano mapya.

Rangi yangu ya kupendezwa ni blue kwa sababu inanipa utulivu, inaashiria uaminifu na utulivu wa mawazo. Na pia inalingana kirahisi na mazingira na mavazi mbalimbali. Hunifanya nijisikie vizuri wakati ninapotazama.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka rahisi kurekebisha makosa na kuniruhusu kuhifadhi na kushiriki kazi kwa urahisi. Hata hivyo kuandika kwa mkono nako nakudhamini hasaa ninapotaka kupanga mawazo au kukumbuka jambo vizuri, kwa sababu hunisaidia kuzingatia zi.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena wa begi ya kitambaa na kuepuka bidhaa za plastiki zisizo za lazima. Pia hujaribu kuchagua bidhaa zenye plastiki badala za karatasi au kioo na kuhakikisha plastiki zilizotumika zinatupwa kwa njia ya usafi au kuzidisha tena pale inapowezekana. Njia hizi husaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafu wa plastiki.

Kila siku mimi natumia njia ya usafiri wa uma au kutembea kwa miguu kulingana na umbali na wakati. Kutembea kunanisaidia kuwa na afya nzuri na kupungumzika akili. Huku usafiri wa uma ukirahisisha kufika kazini au sehemu nyingine kwa haraka na kwa gharama nafuu. Mara nyingene pia hutumia beiskeli kwa njia ya burudani au mazoezi.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisi na lugha ya mwili ya mtu. Hata hivyo, simu na ujumbe wa maandishi pia hunifaa pale panapo hitajika haraka au mbali unapokuwa mkubwa. Kwa ujumla, napenda mawasiliano yaliyo wazi yenye heshima na kusikiliza pande zote.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kutazama video za elimu na kufanya mazoezi kwa vitendo. Pia hujufunza vizuri kupitia kuulizwa maswali na kushurikiana na wengine. Kwa sababu majadiliano hunisaidia kuelewa kwa kina na kukumbuka kwa urahisi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuchambua kazi za mwezi ulio pita kuchambua maaninao yanayo hitaji maboresho na kisha kuunda malengo yanayo uweza kumpimika na kufanikishwa hupanga hatuwa ndongodongo za kila lengo huweka kipa umbele na kutumia ratiba au zana za kidijuti kufuatilia maindileo Pia huangalia mara kwa mara malengo hayo ili kufanya mara kibisho pele inapo hitajika.

Ndoto yangu kubwa ni kuendelea, kujifunza na kukua kila siku, kutumia ujuzi wangu kuleta mabadiliko chanya kwa jamii na kufikia maisha yenye usawa, amani na mafanikio ya kibinafsi na kitaaluma ndiyo.

Ningependa kutembelea Kiyoto, Japani kwa sababu ni mji wenye historia tajiri, tamaduni za kipekee na mandhari ya asili yenye uzuri wa kupendeza. Kutembelea Kiyoto kunanipa fursa ya kujifunza utamaduni wa kale, kushuhudia hekima ya majengo na bustani na kupata utulivu wa akili kwa kufurahia mandhari ya asili na mila za ki.

Ndiyo, napenda kule mabustani kwa sababu hunipa furaha ya kuona mimea ikikua, husaidia kupata chakula safi na kunipa nafasi ya kupumzika kiakili. Pia bustani hunifundisha subira ni tamu na kuheshimu mchakato wa asili. Jambo linalonisaidia kuwa makini na mtazamo chanya katika kazi na maisha ya kila siku.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuendesha kazi kwa ufanisi mkubwa kufikiri kwa kina na kushugilikia changamoto kwa haraka na kwa ubinifu. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa wazi na kushirikiana kwa urahisi na watu wa aina zote. Jambo linaloongeza ufanisi wa kazi na kuunda mahusiano bora kazini na maishani.

Ningependa kula ugali kwa sababu ni chakula kilicho tamu, kinacho niridisha na kinaendana vizuri na mboga au nyama. Ugali pia hunipa nguvu ya kutosha kufanya kazi au shughui za kila siku na pia hunipa nguvu.

Ninaposhugulikia kazi za dharura, mimi hutambua kwanza umuhimu wake kuzipanga kwa kipaumbele na kuzingatia hatua za haraka lakini sahihi Mara nyingi huchukua uamuzi wa haraka wa kutatua tatizo kushirikiana na wenzangu pale panapohitajika na kuhakikisha matokeo ni bora bila kusababisha makosa mengine. Hi husaidia kudumisha ufanisi na kuthibiti msongo wa muda.

Hali ya hewa ya leo ni joto kidogo na upepo mwafaka. Ikiwa na anga safi au mvua kidogo au hakuna kabisa. Hiyo inafanya mazingira kuwa tulivu rahisi kufanya kushuguli za nje na hutoa hisia ya utulivu na faraja kwa mwili na akili.

Chumba changu chakulala ni chumba tulivu, safi na kilicho na mwanga wa kutosha, unaopenya kwa asili. Kina kitanda cha faraja, rangi za utulivu kama cream au buluu hafifu na nafasi za kuhifadhi vitu kwa mpangilio mzuri. Chumba hiki hufanya nijisikie salama, kunisaidia kupumzika vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu na mtazamo chanya.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia nikipumzika na kucheza nje hasa michezo ya asili kama kuzunguka shambani na au kucheza michezo ya jadi na marafiki. Kumbukumbu hizi zimenifundisha furaha ya kushirikiana kuthamini familia na kupumzika kwa utulivu jambo ambalo bado linanisaidia hata leo.

Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu kidogo yenye harufu nzuri na inatoa nguvu na unyevu mwilini. Pia juisi ya machungwa hutoa vitamin C inanisaidia afya ya mwili na hunifanya najisikia kustaafu na kuwa na nishati ya kuchosha kwa kushughuli za kila siku.

Hapana sina ndege wa kufugwa nyumbani lakini ningependa kufuga ndege mdogo kama kanari au parot. Ndege wanafurahisha kwa sauti zao nzuri kufanya nyumba iwe hai na yenye burudani na pia unifundisha uwajibikaji na utanzi wa wanyama.

Napendelea kutumia GPS kwa sababu hunipa mwelekeo sahihi kwa haraka, hunusidia kuepuka kupotea na huokoa muda. Hata hivyo ramani ya kawaida pia ni muhimu hasa inapokuwa hakuna mtandao au ninapotaka kuelewa eneo kwa upana zaidi.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia, unatoa uhuru wa kubadilisha mipangilio na unaprogramu nyingi zinazoweza kusaidia kazi, mawasiliano na burudani. Pia unarahisisha kuhifadhi kwa kushiriki data kwa urahisi.

Ninatumia programu mbalimbali kila siku ili kufanya kazi na kushirikiana na wengine kwa urahisi. Kwa mfano ninatumia WhatsApp na Telegram kufanya mawasiliano ya haraka na wenzangu. Huku gmail ikihusiana na barua pepe rasmi za kazi. Google Calendar ina nisaidia kupanga ratiba na kufuatilia majukumu. Na Google Docs au Evernote hunisaidia kuandika kumbu kumbu kupanga mawazo na kuunda miradi. Hizi zote zina nisaidia kuwa na ufanisi zaidi kurahisisha mawasiliano na kuhakikisha sina kazi zinazo potea.

Nawatia wenzangu moyo kwa kuwahimiza kushukuru mchango wao na kutoa pongezi pale wanapofanikisha jambo. Pia hujaribu kushirikiana kwa subira, kusikiliza changamoto zao na kusaidia pale panapohitajika. Ili kila mmoja ahisi kudhaminiwa, kuungwa mkono na kuwa na ari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ndio napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi mepesi kupumuwa hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo kutembea pia hunipa muda wa kutafakari kuangalia mazingira na kujisikia mwenye utulivu na afya bora kila siku.

Mimi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kawaida asubuhi katikati ya siku na mwishoni mwa siku hii husaidia kubaini haraka ujumbe umuhimu kutoa majibu kwa wakati na kuhakikisha hakuna kazi au taarifa muhimu inayopita.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukua kitaaluma kwa ufanisi, kupata ujuzi mpana na kuchangia kwa ukweli katika maendeleo ya shirika. Pia ningependa kuwa kiongozi au mtaalamu wa kuaminika ambaye matokeo yake huchangia ukuwaju wa timu mfanikio ya miradi na kuunda mazingira ya kazi yenyeheshima, ushurikiano na ubunifu.

Napenda vipindi vya televisheni vya elimu na burudani kama vile makala za historia, sayansi na utamaduni pamoja na vipindi vya filamu au michezo ya kitamaduni. Hivi vipindi hufanya nijifunze jambo vijipia kufurahia burudani na pia kupumzika bada ya siku ya kazi au shule.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayofanikisha malengo kwa ubora na kwa ushirikiano wa timu. Hasa pale ninapoweza kutumia ujuzi wangu kikamilifu na kuona matokeo chanya. Pia ninadhamini kazi inayotoa changamoto za kujifunza. Inayonihimiza kuboresha uwezo wangu na kunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kila siku.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile inayohakikisha uwazi, usawa na heshima kwa wafanyakazi wote. Pamoja na kuwepo kwa mchakato wa mawasiliano wazi na utambulisho wa mchango wa kila mtu. Sera kama hizi husaidia kujenga mazingira ya kazi yenye amani, motisha na ushirikiano. Ambako kila mfanyakazi, anahisi kudhaminiwa na kuungwa mkono kufanikisha malengo ya pamoja.

Ninauainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba nzuri, kuweka mipaka ya muda kwa wazi na kujipa muda wa kupumzika. Familia na vitu vinavyo nifurahisha ili nikae na afya njema kila kimwli na kiafya.

Sherehe ni nayo ipenda zaidi ni siku ya kuzawiwa kwa sababu inanipa na fasi ya kushukuru kwa maisha kutakukutana na watu ninao wapenda kama marafiki au familia na kujitathmini malengo mapya ya mwaka unaofuata pia.

Nina jilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kutumia neno siri imara na tofauti. Kuwasha idhibitishaji wa hatua mbili kuepuka kufungua viongo au faili visivyoaminika kusasihisha programu mara kwa mara na kuwa makini na taarifa ninazo zishiriki mtandaoni.

Chakula nikipendacho mara nyingi mchana ni wali na maharagwe au wali na mboga kwa sababu ni rahisi kupatikana kinanitosheleza na kinaniipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana pia hunifanya nishibe.

Nahifadhi data yangu kwenye huduma za wengu zilizo salama pamoja na vifaa binafsi kama simu au kompyuta na huwa nafanya nakala rudufu mara kwa mara ilikuki hifadhi data haipatwi.

Mwandishi wa vitabu ni naye mpenda ni Paulo Cole. Kwa sababu mandishi yake ana ujumbe wa kutia moyo falsafa ya maisha na hunifanya ni tafakari zaidi kuhusu ndoto malengo na maana ya maisha. Pia yeye ndiye anaye nifanya na penda kusuma vitabu.

Nayoipenda zaidi ni kusoma vitabu na kusikiliza mziki kwa sababu hunisaidia kupumzika kupanua mawazo na kujiondoa kwenye msongo wa mawazo bqada ya siku ndevu ya kazi. Pia kusoma vitabu hunisaidia kuweza kuelewa kwa haraka.

Na chaji kifaa changu maramoja au marambili kwa siku, kila asubuhi nikisha amka ni naangalia kiwango cha battery na nikichaji ikiwa ni chini ya aslimia hamsini. Wakati mwingine nikitumia sana simu au kompyuta ya kibinafsi kwa kazi au burudani, ninahakikisha na pokea chaji ya zaidi mchana au usiku. Hii inanisaidia kuhakikisha kifaa kipo tayari kila wakati bila kuathiri shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandoni kwa sababu unisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kufanya maamuzi bora kabla ya kununua au kujaribu kitu kipya na kujifunza kutokana na uzoefu wangu wa wengine kila siku.

Inalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuweka mipangilio ya faraga kwenye akaunti zangu, kutumia nenosiri imara na udhibitishaji wa hatua mbili. Kuepuka shiriki la taarifa binafsi kupitia kiasi, kutumia mitandao salama na kuweka makini au na programu au tovuti ninazo zitembelea.

Napendelea kula chakula chenye ladha mchuzi kidogo, viungo vya asili na mara nyingine kidogo chenye pilipili kwa sababu kinanipa furaha ya kula bila kuwa mzito kwenye tumbo, chakula chenye ladha nzuri pia hunifanya nijisike kuwa na nguvu na wakati watukula huwa ni muda, wakufurahia na kupumzika. Hii inanifanya kila mlo kuwa na kuimarisha hamu yangu ya kujaribu vya kulabu.

Mafanikia ninaia zamini kazi niniipale ninapo kamilisha miradi kwa wakati nikipata matoki ya chanya na kuwana juhudi zangu zikichangia mafanikia ya timu Hii inanikatia moyo kunifanya nijivunie kazi yangu na kunipa motisho ya kuendelea kuborasha ujuzi wangu.

Nashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kazi kila siku, kuweka kipaumbele kwa kazi muhimu kwanza na kutumia zana za kumbukumbu au kalenda ili kuhakikisha kila kazi inafanywa kwa wakati. Pia napanga mapumziko mafupi ili kuepuka uchovu na kuboresha ufanisi wa.

Minajistawisha wakati walikizo kwa kupanga mapema shughuli kama kusafiri, kupumzika au kufanya burudani ili kila kitu kiende vizuri. Naangalia malazi, usafiri na chakula ili kuepuka stress ya mwisho wa dakika za mwisho. Pia napanga muda wakupumzika na kujiburudisha bila masharti ya kazi kama kusoma, kutembea au kuwana familia. Hii inanisidia kuhakikisha likizo yangu ni ya kufurahisha yenye amani na yenye kumbukumbu mzuri.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riada hasa mbio za kasi kwa sababu hunionyesha nguvu, kasi na nidhamu ya wanariada. Ninapoangalia ninahamasika kuona jinsi wanavyoshirikiana na kushindana bila kuchoka, wakivunja rekodi na kufanikisha malengo yao. Pia mchezo huu hunipa msukumo wa kufanya mazoezi yangu wenye na kuudhamini. Juhudi na uvumilivu wa kila mshiriki. Kuona ushindi wao ni motisha na furaha kwa mashabiki wote.

Ningependa kujufunza za lugha ya kijapani kwa sababu ni ya kipekee kimtindo na tamaduni zake ni za kuvutia. Kujua kijapani kuna nisaidia kuelewa fasihi sinema na sanaa za japani na pia kuna panua fursa za mawasiliano na watu kutoka sehemu tofauti za dunia.

Filamu ni nayo ipenda zaidi ni the pursuit of happiness kwa sababu ina ujumbe wa kuvumilia changamoto za maisha bila kukata tamaa inaonyesha jinsi bidii, subira na imani binafsi vinaweza kumsaidia mtu kufika ndoto zake hata katika hali ngumu. Filamu hii hunipamotisha ya kuendelea kujitahidi na kudhamini juhudi ndogo ni nazofanya kila siku.

Wakati wa msongo wa kazi, napumzika kwa kuchukua mapumziko mafupi kunywa maji na kupumuwa kwa kina. Pia napanga kipaumbele cha kazi kuandika orodha ya mambo muhimu na mara nyingine kusikiliza muziki au kufanya mazoezi bado madogo ili kutulia mawazo na kuendelea kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kupiga pichwa kwa sababu ni njia nzuri ya kunasa kumbukumbu za nyakati muhimu na tukio maalumu. Kupiga pichwa kunanisaidia pia kuona uzuri wa vitu vidogo vinavyonizunguka kama mandhari ya asili watu au jamii. Zaidi ya hayo, ni njia ya kujieleza kihisia na kiubunifu kwani ninaweza kutumia mwanga pembe na rangi kuunda picha zenye maana. Hii hunifanya nishiriki uzoefu wangu na wengine na kutunza kumbukumbu kwa njia ya kipekee.

Ndiyo, ninavaa sa mara kwa mara hasa wakati wakazi au mikutano ilikuangalia muda kwa urahisi na kupanga shughuli zangu bila kuchelewa. Pia, hunisaidia kuonyesho umakini na nidhamu katika ratiba yangu ya kila siku. Naam.

Mji wangu wakuzaliwa unahadithi ya kipekee ni mji mdogo ulio karibu na milima ambapo kila kona inahistoria. Nilikuwa nikicheza kwenye mitaa ya kenya miti ya matunda na kuangalia wanyama wadogo wanavyo fugwama katika mabwawa. Watu walikuwa karibu, wakisaidiana na tukisherehekea sikukuu, mitaa ilikuwa imejaa furaha na sauti za watoto wakicheza. Kila mwaka, mji huu unakuwa na sherehe za kitamaduni ambapo wanakijiji ukusanyika kuimba kucheza ngoma na kusherehekea historia yetu. Hadithi ya jamii yangu ni hadithi ya ushirikiano furaha ndogo ndogo na kumbu kumbu za maisha ya kila siku.

Kutoka dirishani mwangu ninaona manthari utulivu na uzuri wa asili. Kuna miti ya kijani inayo ng'a juwa asubuhi ndege wakiruka kwa furaha na watu wakienda kazini au shuleni. Mara nyingine angani kuna wingu laini zenye rangi za machungwa na pinki au wakati wa machweo. Manthari haya hunifanya nijisikia amani na kunipa motisha na kunifanya nishughulikia kazi zangu huku nikifurahia uzuri wakila siku.

Wakati mko kwa mpira wa baseball ni World Series ambao ni fainali ya ligi kuu ya MLB Major League Baseball Marekani hufanyika kila mwaka ambao hao mabingwa wa divisheni ya mashariki na magharibi hukutana na kushindana ni tukio la kupendezo sana kwa mashabiki kwa sababu kila mchezo huwa na ushindani mkubwa. Matukio ya kusisimua na maranyingi hunifanya shabiki kushangilia hadi mwisho. Ushindi katika World Series unachukuliwa kuwa mfano makubwa kabisa katika mpira wa besiboli.

Ndiyo napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya chenye proteini nyingi na rahisi kuyeyuka. Pia samaki wanaweza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa kuchemshwa au kupikwa kwa mchuzi jambo linalofanya wasichote na wawe na ladha nzuri.

Kitabu ni nachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paolo Kolu Ninapenda kwa subabu kinafundisha umuhimu wa kufuata ndoto zako kuwa na imani na subira na kuwa na ishara ndogo za maisha hadithi yake ya kusisimua inachanganya maisha ndoto na mafunzo ya kweli na kila wakati nikisoma hunipa musukumo na motisho ya kufanikisha malengo yangu binafsi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini huwa najaribu kuelezea tatizo kwa uwazi na kupanga sehemu za changamoto. Kisha ninauliza mwenzangu au meneja wangu kwa ushauri au msaada wa moja kwa moja. Pia mara nyingine ninatafuta rasili mali kama miongozo, mafunzo mtandaoni au mfano wa kazi ili ku pata suluhisho. Hii hunifanya kushughulikia tatizo haraka na kwa ufanisi bila kusababisha makosa zaidi.

Ndiyo, ninaweka picha chache mtandaoni lakini kwa uangalifu, napendelea kushiriki picha ninazo husiana na burudani, mandhari au matukiwa maalum, na mara zote nashughulikia mipangilio ya furaha, ile kuhakikisha picha zangu haziwafikii watu wasio.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni apple kwa sababu bidha zao zina ubora wa juu. Zina endana na usalama wa data na zinarahisisha maisha ya kila siku. Pia hutuo huduma zinazo ongeza ufanisi kazini na burudani na hufuata viwango vya juu vya ubunifu wa teknolojia.

Mfereji wa TV ninaoufuata ni National Geography kwa sababu hunipa elimu na burudani kwa wakati mmoja. Napenda kuona vipindi vya asili, sayansi na historia ambavyo hunipanua maarifa yangu na kunifanya nihesabu uzuri wa dunia na ule wa utamaduni tofauti.

Napenda mkate wa ngano kamili kwa sababu ni mzuri kiafya, unanisheheni kwa muda mrefu na una ladha mzuri ya asili. Pia unaweza kuliwa na mboga, siyagi au jibini na hukulifanya mlo kuwa kamili na kuwa kuridhika.

Sijawai kusafiri kwa ndege, lakini nina hamu ya kufanya hivyo siku moja. Nadhani itakua uzoefu wa kipeke kuona mandhari kutoka angani, miji, milima au bahari zinazo weza kuonekana kutoka juu. Pia safari ya ndege inaonekana kuwa haraka na rahisi na inaweza kunisaidia kufika mahali mbali bila kuchoka kama safari ya gari. Kwa hivyo, ingekua fursa ya nzuri ya kujifunza na kufurahia kitu kipya kabisa.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na usahihi. Hii inamanisha kuelezia mawazo na maelekezo kwa njia rahisi kueleweka kusikiliza kwa makini mwenzako na kuhakikisha ujumbe umefika bila kuchanganya au kusababisha sindofahamu. Kwa kufanya hivyo timu inashirikiana vizuri na kazi inakamilika kwa ufanisi.